Ndio, mi napenda kuendesha baiskeli kwa kuwa mazoezi ya baiskeli huongeza mzunguko wa damu na kuimarisha misuli ya moyo. Jambo linalopunguza hatari ya magonjwa kama kiharusi na shinikizo la juu la damu. Je, wewe, unapenda, unaweza taka kujua kuendesha baiskeli?

Mimi ni mtu wa asubuhi. Kuna kitu cha pekee sana kuhusu masaa ya mapema ya asubuhi. Kuanzia saa tano alfajiri hadi saa tisa asubuhi. Wakati huo, akili inakuwa imetulia, dunia bado ina utulivu na hakuna usumbufu wa simu au barua pepe nyingi.

Kile nafanya ili kujitunza ni afya ya mwili, kula lishe bora, kufanya mazoezi, kupata usingizi wa kutosha, kunywa maji ya kutosha, usafi wa kibinafsi na kupumzika pia afya ya akili na hisia.

Natumia mawasiliano ya kidigitali kama vile Slack au Microsoft Teams kwa mazungumzo ya kila siku. Na Zoom au Google Meet kwa mikutano ya video. Ni muhimu kuonana na wenzako uso kwa uso kidigitali ili kudumisha ukaribu. Je, wewe ungependa kufanya kazi ukiwa nyumbani kwa ajili ya kampuni ya nje? Au unapendelea kuenda ofisini na kuonana na watu bomboshara.

Napenda kununua vitu kwa masoko ya asili kwa ajili ya vyakula viwichi na bidhaa za kitamaduni. Ningependa kwenda soko ulutu kubwa la ndani. Kuna msisimuko wakipekee uwezo wakupata na bei na unapata bidhaa halisi moja kwa moja kutoka kwa wakulima au mafundi wewe jee ni shabiki wakwenda sokoni kupata bei au unapenda uraisi wa kuagiza vitu kupitia simu yako.

Nandaa ripoti zangu kwa kukusanya takwimu kutumia vielelezo kuwa hii na kusahihisha na kuituma na kuiwasilisha. Je wewe ripoti zako huwa ni za kila siku kila wiki au kila mwezi na unatumia mfumo gani kuziandaa.

Ndiyo nimehifadhi kitu cha thamani na ni picha za familia na marafiki. Hasaa zile matukio muhimu kama sherehe au safari mwaka huu nimezihifadhi kwenye google photos ili zisipotee kama lakini pia ningekuwa na album ya picha ya kushikia ili niweze kuikumbatia nikiwa nyumbani wewe jee kitu chako cha thamani zaidi umekihifathi wapi? Jee ni kitu cha kidigitali au ni kitu unachoweza kukishika mkononi?

Natumia wi-fi nyumbani na ofisini. Ni muhimu kusana kwa kazi zangu za kila siku. Aswa tunapoongea kwa muda mrefu hivi. Inanipea uhakika wakasi kubwa na hai haini sumbui kuhusu mb kuisha katikati ya maongezi muhimu. Kwa ufupi napendelea wifi kwa sababu utelevu na garama nafuu. Lakini siwezi kuishi bila data ya simu nikiwa nje ya geti. Wewe jee, sasa hivi unatumia wifi ya nyumbani au unakula mb za kwenye simu.

Mazeozi yangu ya kila siku ni kunyosha viungo na yoga. Baada ya kukimbia, ninaachanga dakika kumi na tano za kufanya yoga na kunyosha viungo. Hii ni muhimu sana kwa sababu watu wengi tunatumia muda mwingi tumekaa mbele ya computer. Hiyo inasaidia kuepuka maumivu ya mgongo na shingo. Mara tatu kwa wiki, naenda kituo cha mazoezi jioni bada ya kazi ili kunyanyua uzito kiasi. Inanisaidia kujenga misuli na kuimarisha mifupa. Wewe je, unapendelea mazoezi gani? Je, ni ukimbiaji wa asubuhi unapenda kwenda je jioni.

Sera muhimu ni sera ya afya ya akili na ustawi kampuni zinazotoa bima inayohusisha ushauri wa kisaikolojia na kuruhusu siku ya mapumziko ya afya ya akili zinathamani kubwa tunatambua kuwa akili iliochoka haiwezi kuwa na ubunifu, je ni sera gani moja unahisi ikiongezwa huku kazini kwako itafanya uwe furaha zaidi ya kuwenda kazini kila asubuhi.

Naenda hospitali kwa uchunguzi wa jumla mara moja kwa mwaka. Kumwona daktari wa meno kila baada ya mezi sita wakati kuna dharura ya mabadiliko ya mwili na ushauri wa afya ya kiakili wewe je ni mmoja ya watu wanaokwenda hospitali mara kwa mara kwaa ajiili ya uchunguzi au unaenda tu pale unapohisi maumivu makali.

Kuwa kwenye jiji lenye teknolojia ya kisasa kama nairobi napenda pia msisimko wa jiji kubwa ambapo teknolojia mpya zinatumiwa huko ndiko kuna interneti ya kasi mikutano ya kimataifa na fursa nyingi za biashara na kazi hisa na maendeleo na kasi inavutia sana kwa ufupi ningependa mahali ambapo naweza kupata amani ya siri na wakati huo huo kuungana ulimwengi wa kisasa kipitia teknolojia wewe je unapenda ushilivu wa kijiji au msisimko wa jiji kubwa.

Ndiyo, naapenda kupanda mirema kwa sababu ya urafiki na ushirikiano. Kupanda milima mara nyingi hufanywa na timu au miongozo. Inajenga urafiki wa dhati mnaposaidia kuvuka maeneo makumu na. Kushangilia pamoja mkifika kileleni. Wewe je, umewayi kupanda mlima wowote. Au ungependa kuanza na mlima gani mwaka huu.

Hekima nimejifunza ni amani wa moyo. Unaweza kuwa na kila kitu lakini kama huna amani ya ndani huna kitu. Nimejifunza kulinda amani yangu kwa kutosha. Na kile nilichonacho kusamehe haraka na kuepuka mashindano yasiyo na tija na watu wengine wewe je. Nifunzo gani moja la mwisho ambalo umejifunza na ungelipenda kumrithisha mtoto au kijana anayekua sasa hivi.

Mimi napenda kusimamiwa au kuungozwa. Kwa sababu inanisaidia kukua na pata nafasi ya kujufunza kutoka kwa mtu mwenye uzowefu zaidi. Inanipa mwelekeo. Kuna habari na fursa yingi. Kuwa na mtu ananielekeza wapi nguvu zangu zitaleta tija zaidi kuna punguza mkanganyiko kwa wajibikaji. Inanifanya niwe makini zaidi nikijuwa kuna mtu anafatilia ubora wa kazi yangu.

Ndiyo nimewai tembelea zia victoria ambao iko kenya nilivutiwa na mandhari ya mawe makubwa na kuona jinsi wavuvi walivyoanza siku yao ziwa hili nikitovu cha maisha kwa mamilioni ya watu je unapendelea zaidi utulifu wa ziwa lenye maji yaliyotulia au msisimuko wa mto wa wenye maji yanaotiririka kwa kasi.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya inanipa muda mwingi zaidi wa kufanya mambo ya maana kama kukaa na familia au kupumzika kwa sababu inafanya kazi za kawaida kwa haraka na usahihi zaidi wewe je? Kuna kifaa gani kipi teknolojia gani ulioiona hivi karibu na ukahisi hii lazima niijaribu?

Ningependa kuona elimu ya kidigitali kwa kila kijana awe mjini au kijijini anapata uwezo kutumia vifaa vya kisasa na interneti ya kasi. Maendeleo ya kweli yanakuja pale kijana wa kijijini anapoweza kujifunza kazi za vyuo vikuu vya duniani kupitia mtandao na kushindana katika soko la juu la kimataifa. Wewe jee ni mabadiliko gani moja ukiamka asubui na kuyaona yamefanyika katika mtaa wako au nchi yako utajisikia mwenye furaha zaidi.

Natumia simu yangu kama app ya ustawi inayofuatilia kila hatua ninayopiga saa ngapi nimepata usingizi na kunikumbusha kunywa maji pia ninatumia programu za afya kuwasiliana na daktari wangu kwa ushauri wa haraka wewe je simu yako unaitumia zaidi kwa ajili ya kazi au ni kwa ajili ya kupiga stori na marafiki kwenye mitandao ya kijamii?

Napendelea kitanda kizuri kwa sababu nitalala usingizi mwanana na nilale vizuri bila maumivu yoyote ya mgongo au misuli nikiamka asubuhi kuenda kazini. Ninapendelea kitanda kizuri kwa sababu ya mgongo wa mtu na afya yake.